Mafunzo niliyojifunza zaidi kazini mwangu, nikuwa na mtilia maanani kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa wakati ufao, muda ufao, na pia kushirikiana na wenzangu, kuweza kuwa tunafanya kazi kwa pamoja, kuheshimiana na kuwa na furaha, tunapofanya hii kazi kwa kila siku.